Moja kwa moja.

Nyumba inahitaji kusafishwa leo, vumbi imejaa kila mahali. Nitaanza na chumba cha kulala, nifunge vitanda vizuri, vyombo vya kuchomea vikohozi, vinahitaji kunawishwa. Sakafu lazima ifagwe na kupaguriwa. Nahitaji kusafisha bafuni pia iwe safi kabisa. Kazi ni nyingi lakini nafanya pole pole. Nitawasha muziki, nifanye kazi nikiwa na furaha. Watoto watanisaidia kupanga vitu vyao. Nyumba safi natoa amani ya moyo. Ninafikiri nitatumia saa mbili tu. Baada kusafisha tutaka kwenye nyumba safi na kupumzika.

Je ni chukuwe basi au pikipiki leo basi ni salama lakini nachelewa. Pikipiki ni haraka lakini hewa ya bahari inasumbua. Nathani leo nitachukwa basi sina haraka sana. Nauli ni shilingi miambili tu na fuu. Nitakaa kwenye dirisha niangalie mitaa tunapopita. Na penda kuona watu wa na shughuli zao za asubuhi. Kila mtu anahadithi yake. Stationi ya basi iko mbali kidogo na nyumba. Nitatembea dakika kumi. Mazoezi mazuri kwa mwili. Nikifika kazi mapema nita kunjua kabla ya kuanza kazi.

Ninapo furaia kuwa nyumbani wanajisikia sarama na huru. Nyumbani ni mahali ya mbapo naweza kuwa mimi birahofu. Hapo ndipo moyo wangu upata amani na mwiri wangu upata pumziko. Kwanza kabisa, ninapokuwa nyumbani napenda kukaa kimya kwa munda. Ninapumua kwauturivu na kuwacha mawazo yote ya nje. Ninacha shuguri za kazi na kerere za nje. Hapo ndipo nafasi ya nafasi yangu uwanza kupomzika pore pore. Baada ya hapo napenda kupanga mahali nilipo naweka vitu viyangu sawa nafuta vumbi na kupangiria nguo na vitambu. Kazi hii hunipa fura kwa sabubu ya nifanya ni hisi kuwa mambo ya kosawa kabisa. Napopanga moyo wangu pia upata uturivu. Pia napenda kusoma nikiwa nyumbani na soma vitabu maandishi na habari. Kusoma hunisaidia kufikiria kwa kina na kupata maharifa mapia. Hata kusoma maneno machache hunipa furaha na kuniwongeza nguvu ya akiri. Wakati mwingine napenda kusikiriza sauti laini. Inaweza kuwa sauti ya ara au sauti ya maneno ya uturivu. Sauti hizo unifanya nijisikie vizuri na nisaindia kupumzika. Nikiwa peke yangu nyumbani, sauti hizo unifanya nijisikie kuwa niko katika amani. Pia napenda kuka na familia yangu, tunapozungumza kucheka au kura pamoja, fura huniongezeka. Nyumbani ni mahari ambapo familia ureta joto la moyo. Kira mtu anapokuwa karibu maisha huonekana kuwa mazuri zaidi. Kuna wakati pia napenda kuangaria picha au kubukubu. Naangaria nyakati zizopita na kufikiria safari ya maisha. Hiyo hunifanya nijue niliko toka na nilipo sasa. Inanipa shukran na amani dani. Nikiwa nyumbani napenda pia kupunzisha mwiri. Ninakaa ni narara, unapumzika mbida haraka. Mwili unapumzika akiri pia upata nguvu mpia. Hiyo nisaidia kuendelea na maisha kwa nguvu zaidi. Kwa ujumra, ninapofurahia kuwa nyumbani nafanya mambo yanayonipa uturivu, napumzika, napanga, nasoma, nasikriza sauti laini nafaa au nakaa na watunina wana wapenda, nyumbani mahali paamani, furaha na nguvu mpia. Hapo ndi po moyo wangu upata pomziko la koeli.

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu, jee, ninazitumia zote, nadhani nusu tu, nizifute vire sizitumii, zinachukua nafasi? Programu ya mawasiriano ni muhimu, nitunze, programu ya ramani pia ninatumia kila siku, ininanisaidia kupata njia, programu za michezo, jee, zinafaa, labda moja au mbiri tu kwa burudani, nizifute zingine? Nina programu za makusoma habari kadhaa na za aina moja. Ninaweka moja tu mbora zaidi. Programu ya benki ni razima nalipisha biri na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programu kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kucherewa.

Wikendi inakuja. Nifanye nini siku ya jumamosi? Rabda niende sokoni kununua maitaji ya nyumbani au nipumzike tu nyumbani. Ni soma kitabu. Nina kitabu kimoja sijasoma tangu wiki iliopita. Familia wangesema tuende ziara kwa bibi. Atuja mwona kwa munda. Hiyo ni wazo zuri. Tutachukua zawadi kidogo rabda matunda au mkate. Nadhani tutafurahia munda pamoja. Lakini naomba tupumzike pia, tumekuwa na kazi nyingi, ntawaza mpango mzuri. Turidhike wote.

Namu, huwa na vaa saa maramingi. Na vaa saa kwa sababu unisaidia kujua munda. Munda ni jabo muhimu kati. Sana katika maisha ya binadamu. Unapo jua munda na weza kupanga siku yangu fizuri. Ninapo vaa saa, nina jua wakati wa kuamuka, wakati wa kufanya kazi, wakati wa kupumzika, wakati wa kutembelea marafiki wangu, wakati wa kuwa na familia yangu. Hii unisaidia kuepuka kuchelewa. Pia hunisaidia kueshimu munda wa watu wengine. Mtu anapuheshimu munda huonyesha heshima. Na vaa saa pia kwa sababu unifanya nijisikie, nipotayari, nikiwa na saa mkononi, najua kila kitu kina wakati wake. Hii hunipa utulivu wa moyo, siwahi kuwa na wasiwasi na kukosa munda. Kuna saa za aina nyingi, kuna saa za mkono, saa za ukutani, na saa za mezani. Lakini ile ninayoipenda zaidi ni saa ya mkononi, ni raisi kubeba na raisi kuangalia. Nikiwa nyuma, nyumbani, au inje, saa hunisaidia kila wakati, nikifanya kazi, ninajua ni lini nipumuzike. Nikiongea na watu na jua nilini niendele au nilini niondoke. Hii hunisaidia maisha. Uifanya maisha yangu yawe na mpangilio. Saa pia hunikubusha kuwa munda haukui. Kila dakika inapita. Hairejei tena. Hii unifanya nitume. Mutumie munda wangu vizuri. Ninahita jitahili kufanya mambo ya maana kila siku. Kuna wakati. Pia saa unisaidia kukumbuka mambo muhimu kama kuna jambo la kufanya naangalia munda ninapojua munda. Ninaweza kupanga mawazo na matendo yangu. Hii unifanyi nijisikia nipo tayari kwa siku nzima. Kwa hiyo, ninapovaa saa sifanyi hivyo kwa uzuri tu. Nafanyi hivyo kwa sababu hunisaidia katika maisha. Hunipa mpangilio, hunipa amani, hunifuanya nitumie muda wangu vizuri ndio maana saa ni kitu muhimu sana kwa wangu. Na pia ninatumai ni kitu cha maana sana pia kwa mwanadamu yeyote yure.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

Mvuwa inanyesha sana leo. Sauti yake kwenye gari inanituria. Nitatoka nje au nikae ndani? Nadhani kukaa ndani ni mbora. Mvua haitaisha haraka. Nitakujua tu hapa. Nipike chai ya moto. Kuna vitabu kadhaa sijasoma. Sasa ni wakati mzuri. Oto anacheza chumbani. Unafuraha hii na mvua. Wa nasema. Wanataka kuenda nje waangamize maji. Lakini baridi sana. Ntawasomea handithi mbadara yake. Siku za mvua ni za kupumzika na familia. Nitatayarisha chakura cha moto kwa jiko jioni. Watoto watapenda. Baridi kama hii inahitaji supu ya moto.

Kazi ninakutana na changamoto nyingi. Kila siku huleta mambo mapya, wakati mwingine kazi huwa nyingi sana, na wakati mwingine muda huwa mdogo. Hii hunifanya nihitaji kupanga vizuri. Changamoto ya kwanza ni muda, kuna kazi nyingi za kufanya, lakini muda hauongezeki. Inahitaji kupanga kazi yangu, ili nizimalize kwa wakati. Nikikosa kupanga, kazi hunizidi na nachoka. Changamoto nyingine ni kufanya kazi na watu tofauti. Kila mtu ana mawazo yake. Wengine hufanya kazi haraka, wengine pole pole. Wengine hupenda kuzungumza. Wengine hupenda kimya. Hii huleta wakati mgumu wa kuelewana. Wakati mwingine kuna kutoelewana. Maneno yanaweza kueleweka vibaya. Hii uleta migogoro, midogo. Lakini ninajifunza kuwa mtulivu wa kusikiliza. Hii hunisaidia kutatua matatizo. Kuna pia changamoto ya shinikizo. Wakati mwingine watu wanatarajia mengi sana. Unataka kazi ifanyike haraka na kwa njia zuri. Hii huleta hofu na wasiwasi. Lakini ninapojifunza kupumua kwa utulivu na kuendelea kuna changamoto ya uchovu, kazi nyingi huleta uchovu wa mwili na akili. Nikiwa mchovu ni vingumu kufikiria vizuri, ndiyo maana napumzika pale inapohitajika. Pia kuna changamoto ya kujifunza mambo mapya. Kila kazi hubadilika, kuna njia mpya za kufanya kazi. Ninahitaji kujifunza mara kwa mara. Hii wakati mwingine ni ngumu. Lakini inanifanya nikue. Kuna changamoto ya makosa. Hakuna mtu asie na makosa wakati napokosea. Nahisi vibaya. Lakini najifunza kukubali na kurekebisha. Hii hunifanya niwe bora. Changamoto nyingine ni kushughulika na mawazo mengi. Kuna wakati kazi hunifanya nifikirie sana. Mawazo mengi huleta wasiwasi, lakini najifunza kueka mawazo sawa. Kuna changamoto ya kushikiriana na wengine. Si kila mtu anaelewa haraka, wakati mwingine ninahitaji kueleza tena. Hii unahitaji subira. Kuna pia changamoto ya kutaka kufanya vizuri, ninataka kazi yangu iwe nzuri, nahitaji najitahidi kila siku. Lakini wakati mwingine matokeo hayaji haraka. Hii unajaribu moyo wangu. Lakini changamoto hizi hunifundisha hunifanya nijue nguvu zangu. Hunifanya nijue wapi nahitaji kuboresha kila changamoto nisomo. Kwa hivyo ingawa kazi ina changamoto nyingi pia inanisaidia kukua ninajifunza subira, juhudi na uvumilivu. Haya unanifanya niwe mtu bora na kila siku kazini hunipa uzoevu mpya.

Kuna kitendo cha wemaa nilichofanya ambacho hakusahau katika maisha yangu. Sikuwa na haja ya kutangaza wala kupata sifa nilichofanya nilipotokea kwa sababu nilihisi ni jambo sahii la mo moyo wangu ulipeleka kufanya hivyo. Nilikuwa nikipita barabarani na ku nikamu nikamuona mtu aliye nihitaji msaanda. Alikuwa akishikilia mizigo yake mikubwa na kujaribu kuvuka barabara. Nilipokaribia na kumsaidia kumbeba mizigo hiyo. Hakukuwa na maneno mengi kati yetu. Lakini kwa macho yake nilona shukran kubwa na furaha ili isiyoerezeka. Kitendo hiki kidogo kirinifudisha mengi kuhusu wema. Nirijua kuwa hata kitendo kidogo akama kusaidia mtu kwa njia ndogo kinaweza kubadirisha hisia za mtu mara moja. Bada ya tukio hilo nirijifunza kuwa wema hahuhitaji malipo wala shukrani. Sio razimo mtu arudishe au akupe kitu wema ni kitendo cha moyo safi ambacho kinatoka ndani yako mbira matarajio. Hii ilinifudisha kuwa kufanya wema kunareta furaha isiyo na kifani. Sio katika kwa mwingine tu baari pia kwa mwenye kutendwa wema. Mara nyingi, baanda ya kusaidia mtu moyo wangu unapomuzika na furaha ya ndani inajaa. Sina kusahau pia, nilisaidia watu waliokuwa na mahitaji mandogo. Nilinunua machakula kindogo au kuwapa kitabu cha kusoma. Kwa wengine, hii inaweza kuonekana kidogo, lakini kwa watoto hao, ilikuwa furaha kubwa. Niliona tabasamu zao, masikio yao ya yakiwa makini, na macho yao yakiwa na furaha kubwa. Hii ilinifundisha kuwa, wema unaweza kuwa kidogo, lakini kwa mtu anayepokea, ni kubwa na aina ina maana isiyo ya kifani. Katika kazi za yangu pia, nimereta furaha ffursa ya kufanya wema. Wakati mwingine, wenzangu wanakuwa na shida au wanahisi kuchoka. Kwa kuwa, najua umuhimu wa kusaidia wengine, huwa nawasaidia mbira kuurizwa. Kuna wakati wa kusaidia kushugurikia kazi zao au kuereza jinsi njia sahii za kufanya jambo furani. Uwe wengine wanashanga, wengine wanacheka, lakini kila kitendo hiki cha wema, kinachangia umoja na furaha kazini. Nilijifunza pia kuwa wema, hunisaidia kuwa na subira, wakati mwingine mtu anapokosea, au anasahau shukrani. Hii inaweza kuumiza kidogo, lakini mbado naendelea kufanya wema, kwa sababu wema siyo. Kwao tu, bari pia ni kwangu. Wema hunipa amani ya ndani na kufanya moyo wangu usiju ujisikie uzuri wa maisha. Kila kitendo cha wema ni somo. Husoma moyo wa mtu hunifundisha kuwa mtu bora na kunikumbusha dhamani ya maisha. Siyo tu kuhusu kusaidia kiwiriwiri, bali pia kusaidia kiroho. Kuna maneno tabasamu kusikiriza mtu kwa makini au hata kutoa ushauri kwa upendo. Yote ni wema ba pia. Sasa fikiria wema unaofanya mara kwa mara. Kitendo ki kimoja ha haku hakutoshi. Ama kitendo kimoja haitoshi lakini unapofanya mara kwa mora mo moyo unajua wema huruma na akili na ku inakua imara. Unajifunza kukabiriana na changamoto kushikirana na wengine na kuwa na furaha pia sababu za nje. Pia sababu za nje. Kwa mfano nilikumbuka siku moja nilipowa waona wazee wakiomba msana barabarani. Wakiwa na mzigo walikuwa na hali ngumu ya kupita. Sikukaa tu bari nilikwenda kuwasaidia. Wakati nilipowaambia usijali nitakusaidia. Walicheka na kunipa shukrami nyingi. Kitendo hiki, kirinifudisha kuwa, unaongeza unaongeza furaha na kila mtu si kilazima ukuwe mkubwa.

Paka wangu anahitaji chakula, amekua akilia tangu asubuhi. Nimempa chakula cha jana, lakini anataka kipya, kuna samaki kidogo jikoni, na nitampa kidogo. Yeye anapenda samaki sana, atafurahi. Lazima nimwekee maji, safi pia, nimemuona akinywea kutoka kwenye birika la maua. Paka ni wanyama safi sana, wanajifunza wenyewe. Lakini ninahitaji kusafisha saduku lake la mchanga. Yeye ni rafiki yangu mzuri ananipenda sana anapokaa kwenye vitu vyangu, naona anapumzika kwa amani. Wanyama wa manyumbani ni baraka.

Njia ninazotumia kupumzika ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu. Napofanya kazi nyingi au nikiku nikikubwa na mawazo mengi napata uchovu wa mwiri na akiri. Hapa ndipo na ninapohitaji kupumzika kwanza napa napanga mahali pazuri pa kupumzika. Huwezi kupumzika vizuri ukiwa kwenye kerere na au shinikizo. Napenda mahali tulivu, pengine chumba chenye tulivu au bustani yenye mti na pepo safi. Hari ya mahali ni muhimu kwa sababu ninasaidia akiri kupumzika pamoja na mwiri. Kabra ya kupumzika, mawazo yangu huwa na shinikizo. Ninakumbuka kazi, maswala ya familia, mitihani au changamoto za kira siku. Mawazo ya haya mara nyingi hujichanganya na kufanya mtu wa ajisikie kuchoka zaidi, kwa hiyo napanga muda wa kupumzika na kujaribu kuangarii kuwachilia mawazo haya kidogo kidogo. Jia nina ninazotumia kupumzika ni nyingi sana. Mara nyingi napumzika kwa kukaa kimya na kupumua kwa utulivu. Napumua kwa taratibu nikijaribu kuzingatia kila pumzi. Mara nyingi napenda kusikiriza sauti ya upepo au mziki turivu. Sauti hizi hunisaidia kuondoa mawazo yanayovuruga akiri. Wakati mwinginie napumzika kwa kutembea taratibu. Kutembea hunisaidia kutulia na kuondoa mvutano wa mwiri. Macho yangu huguswa na mandhali na moyo wangu hupata amani. Hii ni njia nzuri ya kupumzika kwa mwiri na aki akiri pamoja. Napofanya hivi, baada ya dakika chache nafanya hisia tofauti kabisa. Mawazo ya shinikizo huanza kupungua. Moyo hupumzika. Mwiri hupata nguvu mpya najisikia tulivu na tayari kukubariana na mambo mapya. Pia napata ufahamu mpya baanda ya kupumzika mawazo yanayochangakikana yanasafishwa. Ninaweza kuona suluhisho kwa matatizo ambayo kabra ningeona kama magumu. Napata muerekeo mpya na mara nyingi mawazo yanaukua kazi kabisa bila shinikizo. Njia nyingine ninayopenda ni kufikiria mambo mazuri. Ninapofikiria furaha shukrani na matukio mazuri ya maisha yangu moyo hupumzika. Hii hunisaidia kuondoa uoga, hasira na au huzuni. Ninapofanya hivyo mara kwa mara napata amani ya ndani ya kweli. Mara nyingi napumzika kwa kutembea kwenye bustani au kuangalia wanyama wa mimea. Kutazama maisha mengi hunifundisha kuwa kila mtu kila kitu kwenye mzunguko wake na maisha ni mazuri. Hii hunipa furaha na kuondoa mawazo hasi. Baanda ya kupumzika najisikia tofauti kabisa, moyo hupumzika. Akiri inakuwa safi na kimwiri unajua nguvu. Unajawa nguvu, napata motisha ya kufanya kazi, kushughulikia changamoto, na kushikiriana na wengine kwa amani. Napata furaha ya kweri, si kwa sababu ya kitu kilichotokea, bari kwa sababu nimepata munda wa kupumzika. Kwa hivyo, kupumzika si kupumua tu, ni hatua ya kufikiria, kuondoa shinikizo, na kuipa akili na mwiri pumziko. Njia zinapotumia, ninazozitumia zinapumzisha kwa njia hii. Najua maisha yangu yanakuwa mbora na nipo tayari kukubaliana na siku nzima. Kukabiliana na siku nzima.

Ndiyo, napenda michezo sana. Iwe ni kucheza au kutambasamu. Michezo ni sehemu muhimu ya maisha yangu. Unifanya nijisikie hai mwenye nguvu na mwenye furaha. Kucheza michezo hunisaidia sana. Mwiri unapofanya kazi damu uzafiri vizuri. Moyo huwa na nguvu zaidi. Na akili kupata utulipu. Baanda ya kucheza najisikia mwepesi na mwenye furaha. Napenda michezo ka kama kukimbia, kurusha mpira, au kucheza na marafiki. Hata michezo mindogo hureta furaha kubwa. Tunapwacheza, tunacheka, tunashindana kwa amani, na tunajifunza kushikiriana. Hii hureta urafiki wa heshma. Wakati mwingine sipendi kucheza. Bari, napenda kutazama michezo. Kutazama michezo pia hunipa furaha. Napenda kuona watu wakijitahidi, wakishidana na wakishinda kwa juhundi. Hii unipa motisha ya kufanya vizuri katika maisha yangu pia. Kutazama michezo unifundisha mambo mengi. Unifundisha subila juhudi na kutokata tama. Mtu anapojaribu na kushindwa mambo anaenderea. Hii ni somo muhimu katika maisha. Napenda pia kutazama michezo na watu wengine. Tunapokaa pamoja, tunaongea, tunashangiria na tunafurahia pamoja. Hii uleta umoja na furaha. Baanda ya kucheza au kutazama michezo najisikia vizuri sana. Mwiri upata nguvu mpya. Akiri upumzika, moyo hupata furaha. Ni kama mizigo yote ya mawazo inaondoka kwa hiyo. Napenda michezo kwa sababu unisaidia kwa njia nyingi unisaidia kimwiri, kiakiri na kihisia unifanya nijisikie kuwa na nguvu, furaha na amani. Ndiyo maana michezo ni sehemu muimu ya maisha yangu.

Je, niende ndeshe gari au nichukue basi? Gari linatatizo kidogo la mafuta, rinakura sana. Basi ni rahisi na nafuu, lakini leo nina mizigo mingi, nadhani gari ni bora. Ntakuwenda ndukari kununua vitu vingi, baada ya kazi nidatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza, niangalie kama yuko nyumbani, nahitaji pia kununua ndawa kutoka famasi. Mipango mingi leo lazima nijipange vizuri. Hebu niandikie orodha ni sikosa hau kitu chochote.

Swali la kama ninaishi mahali nilipozaliwa ni swali inalofanya kufikiria sana. Mahali mtu alipozaliwa huwa na kumbukumbu nyingi. Ni mahali ambapo mtu alianza kuona dunia, kusikia sauti za kwanza na kujifunza mambo ya kwanza ya maisha. Mimi nilizaliwa mahali fulani lakini sasa ninaishi mahali tofauti. Mahali nilipozaliwa lina watu, sauti na harufu ambazo sitasahau. Lakini maisha unalazimisha mtu kusonga mbele na kutafuta nafasi mpya. Hii ndio sababu watu wengi huishi mbali na walipozaliwa. Nilipokuwa mtoto, nilicheza mitaani, nilijua kila kona, na kila mtu alijua jina langu. Mahali pale, palinipa utambulisho wangu wa kwanza. Lakini kadiri nilivyokuwa, nilianza kuona ndunia ni kubwa zaidi. Nilianza kuwa na ndoto na marengu. Nilihama kutoka mahali nilipozaliwa kwa sababu ya msomo na kazi. Nilihitaji kwenda mahali ambapo ningepata fursa zaidi. Ilikuwa ngumu kuacha watu, zoea. Lakini nilijua ni lazima ni jaribu. Mahali ninapoishi sasa ni tofauti sana. Watu wanaongea kwa njia tofauti, mazingira ni tofauti. Lakini ningejifunza kuyazoe, nimejifunza kuyazoe. Kuna wakati ninapokumbuka nyumbani, nilipozaliwa. Nakumbuka sauti za asubuhi, sauti za jioni na sauti za usiku. Nakumbuka njia nilizotembea na watu niliokutana nao. Haya yote unifanya nijisikie, kalibu na mzizi yangu. Lakini pia, ninajua kuwa maisha ni safari. Na hatukai sehemu moja milele. Tunahama, tunabadilika na tunakua. Hii inatufundisha mengi. Mahali ninapoishi sasa, pamenifundisha kujitegemea. Nimejifunza kupanga maisha yangu. Nimejifunza pia kukutana na watu wapya. Hii imenifanya niwe na nguvu zaidi, kwa hiyo hata kama sijaishi mahali nilipozaliwa, bado ninaishi na kumbukumbu zake. Ziko moyo ni mwangu, inazifanya, zinanifanya nijue nilikotoka. Na hilo ni muhimu sana. Kila mtu anamizizi yake, haijalishi unaishi wapi sasa. Kilicho muhimu ni kujua, ulipo toka na ulipo ekoenda. Kwa hiyo, jibu rangu ni kwamba sijaishi tena mahali nilipozaliwa lakini bado ni sehemu ya mimi, ninaishi mahali nilipo sasa kwa sababu ya maisha, lakini moyo wangu unakubukubu za nyumbani.

Napenda kuwa mahali palipo tulivu na na kwenye amani. Mahali ambapo hakuna kelele nyingi na hakuna msongamano mkubwa wa watu mahali ambapo naweza kusikia sauti ya upepo, sauti ya ndege au hata sauti ya mawazo yangu. Hapa ndipo moyo wangu hupumzika. Napenda mahali palipo safi kabisa. Mahali ambapo hewa ni nzuri na mazingira mazuri. Mazingira au mahali palipo na miti, maua na ardhi ya asili hunifanya nijisike karibu na dunia. Hali hii hunipa furaha ya ndani. Napenda pia mahali palipo na watu wachache. Sio kwa sababu sipendi watu kwa bali kwa sababu mahali penye watu wengi huwa na kelele na vurugu. Napenda mahali ambapo watu wana heshimaiana wanapozungmza kwa sauti wanatumia sauti ya utulivu. Napenda mahali ambapo naweza kufikiria mahali pa aina hii hunipa nafasi ya kujiuliza maswali ya maisha. Hunipa nafasi ya kupanga mawazo yangu na hunipa nafsi ama nafasi ya kujua mimi ni nani. Napenda pia na mahali ambapo naweza kufanya kazi kwa amani. Mahali ambapo hakuna usumbufu mahali ambapo ninaweza kuzingatia, ninachokifanya hii hunisaidia kutafuta kazi vizuri. Ama kufanya kazi vizuri na kwa ufanisi ama kwa uhodari napenda mahali ambapo palipo na mwanga wa asili. Mwanga wa jua hunifanya nijisikie hai. Hata mwanga wa asubuhi hunipa nguvu mpya mahali penye mwanga huleta furaha. Napenda mahali ambapo ninaweza kukaa peke yangu kwa muda. Hii, hunisaidia kusikiliza mawazo yangu. Hunisaindia kuelewa hisia zangu. Na hunisaindia kupata utulivu wa ndani. Lakini pia napenda mahali ambapo ninaweza kukaa na watu ninawapenda. Mahali ambapo kuna upendo kicheko na mazungumzo mazuri mahali ambapo watu wanasaidiana hii hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii. Napenda mahali palipo na mpangilio. Mahali ambapo vitu viko sawa mahali ambapo hakuna fujo hii hunifanya akili yangu iwe tulivu. Kwa ujumla, napenda kuwa mahali palipo na amani, usafi na heshima. Mahali palipo na hewa, usafi, mwanga, wa jua na watu wenye moyo, mwema mahali pa aina hii, hunifanya nijisikie salama mwenye furaha na mwenye nguvu ya ndani. Ndiyo maana napenda sana kuwa katika mahali kama hayo mahali kama hapo.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

Kazi ni sehemu yenye changamoto nyingi. Na moja ya changamoto kubwa ni muda. Muda ni muhimu sana kazini. Kwa sababu bila kupanga muda kazi haina mpangilio na mtu huwa na msongo wa mawazo. Ninapo jifunza kushugurikia munda vizuri kazi inakuwa raisi. Na maisha yangu kazini inakuwa na utulivu. Kwanza napanga kazi zangu kila siku. Kila asubuhi ninaangalia ni kazi gani lazima nifanya siku hiyo. Ninaweka kazi muhimu kwanza. Nawakisha zile zisizo za dharura. Hii inanisaidia kuepuka kuchanganikiwa. Napenda pia kutumia horodha ya kazi. Ninaanza kila jambo linahitaji kufanywa na muda wakumaliza. Hii unifanya nionekane kila kitu kinapangilio. Kila kazi inapata nafasi yake na ninaweza kushugulikia kwa utulivu. Wakati mwingine napanga muda kwa kutumia teknolojia ninaweka alamu au kengele za kazi. Hii hunisaidia kukumbuka muda wakupumzika na muda wakufanya kazi. Hii ni muhimu kwa sababu kazi bila kupumuzika hauchosha sana. Unapenda pia kutoa muda maalum kwa kila kazi. Siwezi kufanya mkazi zote kwa wakati mmoja. Kila kazi inaitaji muda wake ni naoweka wazi. Napanga munda kwa kazi kindogo na kubwa. Hii hunisaidia kufanya kila kitu kwa umakini na ki bila haraka. Pia napanga mundda wakupumzika. Pumzika ni muhimu sana kama kufanya kazi. Ninapo pomzika akili hupumzika na mwili upata nguvu mpya. Hi inanisaidia kufanya kazi kwa umakini zaidi baada ya kupumzika. Inaangalia pia muda wakushugulikia changamoto zisizo tatarajiwa. Kuna wakati kazi mpya au shida inajitokeza gafla. Ina panga muda wakushugulikia jambo kama hilo. Hii inanisaidia kutochukua stress nyingi. Ina penda kushikrisha muda wa nawengine kazini. Kila mtu anapokuja ratiba ya kazi inakuwa rahisi. Kushikirisha muda unasaidia timu kufanya kazi pamoja ya kwa utulivu na mafanikio. Napanga muda kwa kiba umble, kazi muhimu zinamalizika kwanza na zile zisizo na za dharura kufanya bandaye. Hii na au nisaidia ama inasaidia kuepuka kuchoka na kufanya bila mambo kwa umakini baada ya kushugulikia muda kwa mpangilio, najisikia vizuri, mawazo yangu ni safi kabisa. Moyo wangu hauchoki na kazi inakamilika vizuri. Hakuna shinikizo kubwa na ninaweza kushugulikia kila changamoto na kwa utulivu. Kwa hiyo, kushugulikia muda kazini ni jambo la msingi. Lazima nipange, nifuate, ratiba, nipumzike na pia nishikilishe wengine. Hii, hunisaidia kufanya kazi kwa amani. Kwa mafanikio na pia, hunisaidia kukuwa kazini ndio maana, kila siku, ninapanga munda kwa makini na ninaposhugulikia kila kitu kwa mpangilio na huwa na feel ama najisikia niko sawa kabisa.

Ninahisi usingizi sasa. Na saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima nilale mapema. Kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Jee, nimeweka kengele ya saa nne ya asubuhi? Ebu niangalie, ndio nimeweka vizuri. Ntazima simu yangu. Isilete keleleusiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha mwili unahitaji kupumzika kesho ni siku mpya nitakuwa na nguvu tena lala salama moyo wangu usiku mwema.

Kila siku kazini au katika maisha, kupanga kazi ni jambo la umuhimu sana. Kupanga kazi kusaidia kuhakikisha kila jambo, ninafanyika kwa wakati na hakuna cha kusahaulika. Mimi napanga kazi zangu kwa njia ya mpangilio na utaratibu wa kila siku. Kwanza napanga kazi zangu asubuhi. Kila asubuhi natenga muda wangu kwa kuangalia ni kazi gani muhimu zaidi ya siku hiyo. Kazi zinazohitaji umakini mkubwa au ambazo zina muda mfupi kumalizika huwa kwanza. Hii husaidia kuhakikisha kuwa kazi muhimu hazikosi kufanywa. Napenda pia kutumia orodha ya kazi. Ninaandika kila kitu ambacho kinahitaji kufanywa kutoka kwa kazi kubwa hadi ndogo. Orodha hii hunisaidia kufanya kila kitu kipo kwenye mpangilia na si kitu kimoja cha kinacho pitwa. Pia ninapenda kuangalia kazi hiyo kila baada ya muda ili kuona ni zipi zimefanyika na ni zipi bado hazijakamilika. Pia napanga muda kwa kila kazi siwezi kufanya bila kitu kwa wakati mmoja kila kazi inahitaji muda wake na kila kazi inahitaji umakini wake. Kwa hivyo napanga muda wa kufanya kazi ndogo na kubwa. Na kuhakikisha kila moja kinamalizika bila kubonyeza haraka. Mara nyingine napanga kazi kulingana na nguvu na hali yangu. Kwa mfano kazi ni zinazohitaji akili nyingi ndo makini mkubwa kufanywa asubuhi wakati akili iko safi kabisa. Kazi zinazohitaji mwili zaidi kama kupanga na kusonga vitu kufanywa mchana au baada ya kupumzika. Hii husaidia kufanya bila kila kazi kwa ubora na bila uchofu. Napanga pia muda wa kupumzika. Kupumuzika si kupoteza muda bali ni sehemu ya mapangilio. Napumzika ili mwili na akili ipate nguvu. Na kufanya kazi ifanye vizuri baadae. Kupumzika unasaidia kuondoa msongo wa mawazo. Na kufanya moyo upate utulivu. Pia, napanga kazi zangu kwa kuzingatia kipaumbele cha kila mmoja. Kazi zinazohitaji kufanywa haraka, hufanywa kwanza. Na zile zisizo za dharura hufanywa baadaye. Hii husaidia kuepuka, kuchanganyikiwa na kufanya kila kitu kwa umakini. Napanga kazi yangu pia kwa kutumia teknolojia. Ninaweka kalenda au alamu ili ku kumbuka muda wa kufanya kazi. Muda wa kupumzika na muda wa mikutano yangu ya mahali ninayofanya kazi. Hii hunisaidia kuona kila jambo linapofanyika na kuhakikisha hakuna limeachwa. Wakati mwingine napanga kazi zangu kwa kushirikisha wengine. Pia kila mtu kazini anapojua ratiba na kipaumbele cha kazi timu yote inafanya kazi kwa ushikiriano ama ushirikiano. Hii husaidia kazi kufanyika kwa haraka kwa usahihi na bila mizozo. Baada ya kufanya kazi yangu najiskia tulivu mawazo yangu nikusafi. Moyo wangu hauchoki na ninaweza kushughulikia changamoto kwa utulivu. Hakuna msongo mkubwa wa mawazo. Kila jambo inafanyika kwa mpangili. Kwa hiyo kupanga kazi ni zaidi ya kuandika tu. Ni kupanga muda kuangalia kipaumbele kushikisha wengine kupumzika na kutumia teknolojia kwa busara. Hii hunisaidia kufanya kazi kwa amani kwa mafanikio au pia kunisaidia kukua katika maisha na kazini. Ndiyo maana kila siku ninapopanga kazi kwa makini na kushughulikia kila jambo kwa mpangilio na utaratibu.

Nimerudi nyumbani baada ya siku ndefu. Naona watoto wamefika tayari kutoka shule. Na uchovu lakini lazima niandae chakula. Nitabadilisha nguo kwanza nivae nguo za nyumbani. Nifanye nini haraka kwa chakua? Kuna wali wa jana. Nitaupasha na mayai. Rahisi na haraka. Watoto wanaweza kula huku wakisoma vitabu vyao. Baada ya kula nita safisha vyombo pamoja. Nitakagua kazi zao za shule. Nani wamemaliza vyema. Nitandaa ni nguo za kesho ili asubuhi isiwe na haraka. Jioni ni wakati wa kupumzika na familia.

Napenda kusoma vitabu kila wakati ninapokua na muda wa kupumzika. Vitabu ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu. Kwa sababu huu vinanifudisha kunifariji na kuna hunichochea mawazo. Napenda kusoma vitabu vya hadithi za maisha. Hizi ni hadithi zinazo sema juu ya watu changamoto wanaopitia na mafanikio walioyapata. Napenda kuona jinsi na wahusika wanavyoshugulikia, tatizo yao. Hii hunifundisha subira na jinsi ya kushughulikia, changamoto zangu binafsi. Napenda pia vitabu vya elimu. Hizi ni vitabu vinavyofudisha mambo mapya. Kwa sayansi, historia au elimu ya jamii. Napenda kujua jinsi dunia inavyofanya kazi na jinsi watu wanavyokuwa na kujifunza vitabu hivi kunipanua akili na kunifanya kuwa na uelewa zaidi. Wakati mwingine ninapenda kusoma vitabu vya fikira au falsafa. Hizi hunipitia moyo kufikiria maisha kwa kina hunizidi kufikiria juu ya maana ya maisha hii ni kwanini tunafanya mambo. Ni jinsi gani tunaweza kuwa bora. Vitabu hivi hunisaidia kuona maisha kwa mtazamo mpana na si kwa upande moja tu. Napenda pia vitabu vya hadithi za kusisimua au riwaya ya ujinga wa akili. Hivi hunitia shauku na kunifundisha jinsi ya kushughulikia hisia za uoga. Shauku au mshangao napenda jinsi wahusika wanavyokubaliana na changamoto za adabu au za kufikiria. Napenda pia vitabu vya kunijenga utu na tabia njema. Hii ni vitabu vinabyonifudisha kuwa mtu bora. Hunizidi kujua jinsi ya kuwa mwaminifu heshima na mnyenyekevu. Vitabu hivi hunisaidia kuwa bora sio tu kwa wengine bali pia kwa mimi mwenyewe. Wakati mwingine napenda vitabu vya sherehe vya starehe na burudani. Hizi ni vitabu vinavyo nifanya, nicheke, nifurahi. Ni sahau matatizo kidogo kidogo. Napenda riwaya za kuchekesha tamthilia au vitabu vya hadithi za kuchekesha. Hii hunisaidia kupumzisha akili. Baada ya siku ndefu. Napenda pia vitabu vinavyohusiana na masuala ya familia na mahusiano. Hizi hunitia moyo kufikiria jinsi ya kushughulikia watu wanaopendana. Hunizidi kunifundisha jinsi ya kuwa rafiki bora, mpenzi bora na mpenzi wangu au mtoto mzuri wa familia. Vitabu hivyo hunisaidia maisha yangu ya kila siku. Napenda kusoma vitabu vinavyohamasisha. Hizi hunitia moyo kuendelea hata wakati ambapo mambo ni magumu kwangu. Hunizidi kunifudisha kuwa na matumaini subira na kuendelea bila kukata tamaa. Kwa hiyo, napenda vitabu vya aina nyingi. Si vitabu vya aina moja tu bali kila kitabu, kinanifundisha jambo jipya. Vitabu vya elimu, hadithi, fikra, burudani, mahusiano na vile vya kuhamasisha. Napenda pia kubadilisha aina za vitabu kila wakati. Maramoja na soma kitabu, cha elimu, cha kisha nikasoma hadithi. Hii hunisaidia akili yangu kubadilisha na kuona mambo. Kwa mtazamo tofauti. Baada kusoma vitabu hivi. Najisikia tofauti kabisa akili yangu hupumzika.